Habari za asubuhi ni salamu au mazungumzo ya kuanza siku, yanayoulizwa au kutolewa asubuhi.

NADRA ni kifupi cha National Database and Registration Authority shirika linalohusika na usajili wa raia kutoa vitambulisho vya kitaifa na kuhifathi taarifa za kielektroniki za wanainchi.

Jaketi ni vazi la juu la mwili linalo valiwa juu ya shati au tishati. Linalo tumika kulinda dhidi ya baridi, mvua au kama sehemu ya mtindo.

Chai ni kinyuaji kinachotengenezwa kwa majani ya mmea wa chai yaliyochujwa na kuchemushwa kwa maji moto, mara nyingine uongeza sukari, maziwa au viungo.

Mashariki ni mwelekeo wa upande wa jua linapochomoza na mara nyingi hutumika kuonyesha mwelekeo au eneo fulani kwenye ramani.

Habari za jioni ni salamu au mazungumzo yanayo tolewa au kuulizwa wakati wa jioni, mara baada ya mchana, ili kuonyesha heshima usiano kwa kirafiki au kuanzisha mazungumzo.

Soma ni kitendo cha kuangalia maandishi, vitabu au taarifa ili kuelewa maana yake.

Mume ni mwanamume aliye katika ndoa na mwanamke fulani, yaani mwanamume ambaye amepangwa kisheria au kimaadili kuwa mwenzi wa maisha wa mke wake.

Basi nigari kubwa linalo tumika kusafirisha abiria wengi kwa pamoja maranyingi katika miji au kati ya miji.

Ubora ni hali kiwango au sifa ya kitu inayofanya kiwe bora cha kiwango cha juu au cha kuridhisha.

Mkono ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu kutoka shingo ya kifua hadi kwenye vidole. Inayotumika, kushika, kuandika, kubeba, kushika vitu na kufanya kazi mbalimbali.

Mkahawa ni eneo la biashara linalotoa vyakula na vinywaji kwa wateja. Mara nyingi wakikaa kwenye meza au viti.

Fursa ni hali au muda unaotowa uwezekano wa kufanya jambo fulani au kufanikisha malengo.

Kituo ni mahali maalumu ambapo huduma fulani inatolewa au watu hukusanyika kwa ajili ya shughuli fulani.

Habari yako ni salamu ya kiswahili inayoulizwa kulingana na hali, hisia au afya ya mtu mwingine, hutumika kama njia ya kuanzisha mazungumzo kwa heshima au kirafiki.

Kulia ina maana mbili kuu kulingana na muktatha kumweleza upande wa mwili. Upande wa kulia ni upande wa mkono wa kulia au upande wa kulia wa kitu. Kuonyesha huzuni au maumivu. Kulia pia ni kitendo cha kutokwa na machozi kwa uchungu huzuni au maumivu.

Kualika ni neno la kiswahili linalomaanisha kualika au kuonyesha kupokelewa kwa furaha katika mahali fulani.

Machi ni mwezi wa tatu katika kalenda ya mwaka, hufuata februari na hutangulia aprili. Katika sehemu nyingi, machi ni mwezi unaoashiria mabadiliko ya hali ya hewa.

Kamwe inamaanisha ya milele kabisa au sio kabisa. Hutumika kusisitiza kwamba jambo halitafanyika hau haliwezi kubadilika.

Uongozi ni mchakato wa kuongoza, kusimamia au kuongoza watu au shirika ili kufanikisha malengo fulani.

Kibodi ni kifaa kinacho tumika kuingiza maandishi, nambari au amri kwenye kompyuta, simu au kifaa kingine cha kielektroniki.

Wali, ni chakula kinachotengenezwa kwa nafaka, kama mpunga au mahindi kilichopikwa kwa maji moto, mara nyingi, hadi nafaka, hiyo, ipate unyevunyevu unaofaa kuliwa.

Disemba ni mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya mwaka, hufuwata novemba na hutangulia januari. Katika sehemu nyingi, disemba ni mwezi unaohusiana na siku kuu, mapumziko ya mwisho wa mwaka na kuhitimiza shuguli za mwaka.

Mjomba ni kaka wa baba au mama, yaani ndugu wa mzazi, wa mwanaume au mwanamke.

Bahati njema ina maana ya hali au tukio la kushangaza ambalo linafanikisha jambo fulani kwa urahisi au kwa faida.

Uhasibu ni mchakato wa kurekodi, kupanga na kuchambua taarifa za kifeda za kampuni, shirika au mtu binafsi.

Kwa hakika inamaana bila shaka kweli kabisa au kwa hakika kwa hali ya juu. Hutumika kusisitiza kwamba jambo ni kweli au litatokea bila kutoelezwa kinyume chake.

Ankara ni aina ya kitambaa chenye rangi angavu na mifumo ya kuvutia kinacho tumika sana katika urembo wa nguo hasa barani Afrika.

Neno siri ni mchanganyiko wa herufi, nambari au alama unayotumika kama siri ya kulinda taarifa, akaunti au kifaafulani.

Zambarao ni rangi inayo tokana na mchanganyiko wa buluu na nyekundu. Inaonekana kama ni rangi ya kina na yenye mvuto.

Kubwa, ni sifa au hali ya kitu kuwa na ukubwa, mkubwa, mrefu au kiwango kikubwa ikilinganishwa na kawaida.

Kwa heri, ni neno la kiswahili linalo tumika kusema kuaga mtu au kuondoka ama kwa muda au milele.

Shule ni eneo au taasisi inayo tumika kufundisha na kujifunza. Shule hutoa elimu, maarifa na ujuzi kwa mwanafunzi na inaweza kuwa ya msingi, sekondari au chuo.

Nywa ni kitendo cha kunywa kinywaji chochote kama maji, chai, kahawa au juisi ili kupunguza kiu, kupata nguvu au kufurahia ladha.

Barua pepe ni ujumbe wa maandishi, picha au faili zinazotumwa na kupokelewa kupitia interneti, kati ya kompyuta, simu au kifaa kingine cha kielektroniki.

Folder ni mfuko, jadala au kifaa cha kuhifadhi nyaraka, faili au hati kwa mpangilio maalumu.

Hospitali ni shirika la afya lililo jengwa kutoa huduma za tiba kwa wagonjwa na wahitaji wa matibabu.

Mkataba ni makubaliano rasmi kati ya upande mbili au zaidi. Unaweleza haki, wajibu na masharti ya kila upande.

Tisa ni nambari inayo fuata nane na kabla ya kumi ni nambari ya asili inayo tumika kuhe sabu vitu au kuonyesha idadi.

Maendeleo ni mchakato wa kuboresha hali, uwezo au kiwango cha maisha, jamii, shirika au taifa.

Moja kwa moja inamaana ya moja kwa moja bila katikati, bila kuchelewa, au bila kuingilia kati.

Baridi ni hali ya hewa au joto ambalo ni chache kuliko kawaida likisababisha mtu au kitu kuyeyuka kidogo kutaka joto au hisia ya kutochoshwa.

Jambo ni neno linalotumika kuashiria kitu chochote, tukio, hali au tatizo.

Sangapi ni swali linalo ulizwa kuuliza saa ya sasa au muda fulani.

Mpya ni sifa ya kitu kilichoundwa kupatikana au kuanzishwa hivi karibuni ambacho hakitumiki hau hakijajulikana sana awali.

Tatizo ni hali jambo au changamoto inayosababisha ugumu, shida au kuhitaji ufumbuzi.

Mchana ni kipindi cha siku baada ya jua kupanda, juu na kabla ya jua kuzama, wakati watu wengine wanafanya kazi, shule au shughuli za kila siku.

Mazungumuzo ni ujumbe au mawasiliano ya maneno kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kubadilishana mawazo, habari au hisia.

Kushindwa ni hali ya kutoweza kufanikisha jambo lililokusudiwa, kupata matokeo duni au kutimiza malengo.

Mboga ni chakula kinachotokana na mimea, hasa sehemu ya majani, mzizi au matunda madogo yanayokaliwa kwa lishe.

Fanya kazi ni amri au ushauri unaotumika kuagiza, kuhimiza au kuelekeza kitendo cha kufanya kazi fulani, kazi za mikono, za akili au za ofisi.

Jana ni neno linalotumika kueleza siku iliopita kabla ya leo.

Sukari ni vitu vitamu vinavyo tumika kuongeza ladha ya chakula au vinywaji.

Nne ni nambari inayofuata tatu na kabla ya tano. Hutumika kuhesabu au kuonyesha kipimo cha vitu vinne.

Bidhaa ni kitu chochote kinachouzwa, kununuliwa au kutengenezwa kwa ajili ya matumizi au faida.

Juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya Gregoria ukifuata Mei na kabla ya Julai.

Nyama ya ng'ombe ni nyama inayotokana na mwili ya ngombe, ikitumika kama chakula kwa binadamu.

Utendaji ni hali, kiwango au ufanisi ambacho mtu, timu au mashine inavyotekeleza kazi yake ipasavyo.

Maji ya matunda ni kinywaji kilicho tengenezwa au kuchanganywa au kusaga matunda na mara nyingine kuongeza maji, sukari au viungo vingine.

Tazama ni kitendo cha kuangalia, kuzingatia au kufuatilia kitu ili kuona kinacho endelea, kieleweke au kipate taarifa.

Supu ni chakula kilicho tengenezwa kwa kuchanganya maji au mchuzi na viungo kama mboga, nyama, samaki au nafaka kikiwa kimepikwa kwa moto.

Jioni ni kipindi cha siku kinachofuata mchana na kabla ya usiku. Wakati jua linapopungua na mwanga wa asili unapoanza kupungua.

Idara ni sehemu au kitengo cha shirika, kampuni, shule au serekali kilicho gawanywa kwa kazi maalumu ili kurahisisha usimamizi na utekelezaji wa majukumu.

Mpango ni mpango wa awali au muundo wahatua zilizopangwa ili kufanikisha jambo fulani au kufikia lengo.

Ngumu ni sifa inayotumika kueleza kitu ambacho ni kigumu kufanya, kuelewa au kudumu, si rahisi kushughulikia au kukubaliana nacho.

Babu ni neno linalo tumika kumaanisha baba wa baba yako au babu wakiume. Yani kizazi kimoja nyuma ya baba yako.

Kawaida ni sifa au hali inayomaanisha mtindo, tabia au jambo linalofanyika mara kwa mara bila mabadiliko makubwa au ninavyo tarajiwa.

Alhamisi ni siku ya tano ya wiki inayofuata jumatano na kabla ya ijumaa.

Baba ni mwanamme aliyekuwa ama ambaye ni mzazi wa mtoto, yaani mzazi wa kiume au mwanamke.

Mkutano ni kikundi cha watu wanao kusanyika kwa lengo la kujadili, mambo maalumu, kubadilisha mawazo au kufanya mamuzi.

Lengo ni matokeo au malengo maalumu ambayo mtu anataka kuyafikisha, kufikia au kushirikiana kuyafanikisha.

Oktober ni mwezi wa kumi katika kalenda ya gregoria, ukifuata September na kabla ya November.

Saba ni nambari inayofuata sita na kabla ya nane.

Bonyeza ni kitendo cha kushinikiza au kugusa kitu kwa nguvu kidogo ili kiamue, kifungue au kianzishe au mara nyingi hutumika kwenye vifaa vya elektroniki vifute au simu.

Kusini ni mwelekeo au sehemu ya dunia inayo kuwa upande wa chini kulingana na ramani au mwelekeo wa kaskazini.

Nyeupe ni rangi isio na rangi nyingine yeyote. Inayofanana na rangi ya maji safi au theluji.

Tatu ni nambari inayofuata mbili na kabla ya nne.

Hasa ni neno linalotumika kuonyesha kitu muhimu zaidi kwa maana maalum au zaidi kuliko vingine.

Jitunze ni tendo cha kuhujihudumia, kujihifadhi afya, usalama au ustawi wako binafsi.

Jicho ni sehemu ya mwili inayo tumika kuona, kugundua mwanga, rangi na vitu vinavyozunguka.

Uzalishaji ni mchakato wa kutengeneza bidha, chakula au huduma kutoka kwa rasili mali ili kufanikisha matumizi au biashara.

Waridi ni ua linalo julikana kwa harufu nzuri na miiba midogo kwenye shina yake. Maranyingi huashiria upendo, mapenzi, heshima au shukrani kutegemea narangi yake.

Kitanda ni samane inayotumika kulala au kupumzika. Kawaida huwa ni fremu, godoro na mashuka.

Viatu ni vifaa vinavyovaliwa miguuni kwa ajili ya kulinda miguu, kuongeza faraja au kuboresha muonekano.

Siku njema ni salamu au kauli inayotumika kumtakia mtu heri au hali njema katika siku yake.

Utafiti ni mchakato wakuchunguza, kuchambua au kupata tarifa au marifa mapia kwanjia ya kina na ya kisayansi.

Polepole ni usemi unaotumika kuelezea kitendo cha kufanya jambo kwa taratibu, kwa tahadhari au kwa muendo mdogo.

Mauzo ni kitendo au mchakato wakuuza bidha au huduma kwa wateja kwa lengo la kupata faida.

Aprili ni mwezi wa nne katika kalenda ya Gregoria, ukifuata March na kabla ya May.

Koti ni nguo la juu inayovaliwa juu ya nguo nyingine mara nyingi kwa ajili ya joto, ulinzi, didi ya baridi au mvua, au mtindo.

Binti nineno linalo tumika kuelezea muana wakike wa mzazi fulani kutumika pia kuonyesha usiano wakifamilia au ko.

Shangazi ni dada wa mama yako. Hutumika pia kuonyesha uhusiano wa kifamilia na heshima kwa mzazi wa kizazi cha awali.

Nyeusi ni rangi ambayo haina mwanga au rangi nyingine. Mara nyingi inalinganishwa na giza au kivuli kizito.

Mapema ni neno linalo tumika kuelezea wakati uliopo kabla ya muda wa kawaida au wa kawaida wa jambo fulani.

Fedha ni kipengele cha thamani kinachotumika kama njia ya malipo kwa bidhaa, huduma, madeni au biashara.

Pakua ni kitendo cha kuchukua faili, programu au taarifa kutoka kwenye mtandao au kifaa kimoja kuenda kwenye kifaa kingine.

Bandika ni kitendo cha kuweka au kushikilia kitu kwenye uso fulani, kielektroniki au kimwili. Ili kiwepo pale kwa muda fulani.

Mkate ni chakula kilichotengenezwa kwa unga, maji na mara nyingine viambato vingine. Kisha kimepikwa kwa kukaangwa, kuoka au kupika kwa jiko.

Kiti ni thamani inayo tumika kwa kukaa. Mara nyingi ina miguu. Kiti ya chuma na mara nyingine kiti cha mkono.

Sita ni nambari inayofuata tano na kabla ya saba. Hutumika kuhesabu, au kuonyesha kipimo cha vitu sita.

Sikio ni sehemu ya mwili inayo tumika kusikia sauti au kusaidia kwenye usawa wa mwili.

Januari ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Gregoria. Ukifuata disemba ya mwaka uliopita na kabla ya februari.

Mshahara ni kiasi cha pesa ambacho mfanyikazi hupokea mara kwa mara kutoka kwa muajiri wake wakazi au huduma anazotoa.

Rahisi ni neno linalo tumika kuelezea kitu ambacho ni cha urahisi, si kigumu au si changamoto kufanya.

Nyekundu ni rangi inayotoa mwangaza wa moto, damu au matunda kama tikiti maji na tufaa nyekundu.

Mbaya ni neno linalotumika kuelezea kitu ambacho si kizuri, cha hatari kisichofaa au chenye madhara.

Komputa ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata, kuhifathi au kusindikiza taarifa au data kwa kasi na usahihi.

Mke ni mwanamke aliye kwenye ndoa na mume au ambaye amezaliwa katika ndoa fulani.

Screeni ni sehemu ya kifaa cha ki elektroniki inayotumika kuonyesha picha, maandiko au taarifa.